Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto hasa jioni baada ya siku ndefu kwa sababu huniletea utulivu na faraja ya mwili. Mara ya kwanza nilipojaribu kuoga maji moto wakati wa baridi nilihisi kama uchovu wote ulitoweka na nikapata usingizi mzuri usiku huo. Pia napenda maji moto kwa sababu hunihusisha na desturi za pwani ambapo watu husema kuoga ni njia ya kuondoa uchovu na kujiandaa kwa siku mpya.

Ndio, napenda kula popcorn hasa wakati wa kutazama filamu au michezo, kwa sababu huniletea furaha na burudani ya kijamii, nikikumbuka mara ya kwanza nilipo kula popcorn kwenye sinema mombasa, harufu yake ya siagi na ladha ya chumvi ilichanganyika na msisimko wa vila filamu, na nikahisi ni kama sehemu ya sherehe kubwa. Kuwa popcorn si vitafunio tu bali ni alama ya burudani mshirikiano, jambo hili nililiona ni kweli tulipo anza kushirikiana na marafiki jioni, tukitazama mechi na kuzungumza kwa furaha. Kila inapo fikiria popcorn na hisi kama ni daraja la kuunganisha burudani, urithi wa kijamii na furaha ya maisha ya kila siku.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni Fort Jesus Mombasa kwa sababu hunihusisha na urithi wa pwani na historia ya karne nyingi. Mara ya kwanza niliposikia hadithi za ngome hii nilivutiwa na jinsi ilivyokuwa nguzo ya ulinzi na biashara ya bahari ya hindi na nikahisi hamu ya kuona kuta zake za mawe ya ramani za kale. Pia napenda Fort Jesus kwa sababu hunihusisha na mandhari ya pwani, mawimbi ya bahari na ladha ya historia iliyo hai na kila ninapofikiria kutembelea mahali ya pa kihistoria nahisi kama ni daraja la kuunganisha elimu, urithi na mshirikiano wa kijamii. Kwa hivyo, kwangu Fort Jesus ni alama ya historia, utamaduni na fahari ya pwani.

Kila siku napenda kutumia simu janja na kompyuta ndogo kwa sababu hunisaidia kuwasiliana, kupanga kazi na kujifunza mambo mapya. Pia napenda kutumia mitandao ya kijamii na programu za mawasiliano kwasababu hunihusisha na urithi wa pwani na hunisaidia kushirikiana na marafiki hata wakiwa mbali. Kila ninapofikiria zana za dijiti nahisi kama ni daraja la kuunganisha elimu, ushirikiano na furaha ya kijamii. Hivyo kwangu zana za dijiti za kila siku ni alama ya uwajibikaji, ushirikiano na maendeleo ya kijamii.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni ushiriki wangu katika shughuli za kijamii na huduma kwa jamii kwa sababu hunihusisha na mshikamano na furaha ya pamoja. Pia napenda kukumbuka tukio hii kwa sababu hunihusisha na ladha ya pwani, vicheko vya watoto, muziki, wa taratibu na mshikamano wa kijamii ambavyo hunisaidia kuishi maisha yenye rangi na furaha. Kila ninapofikiria tukio hii naisi ni kama ni daraja na kuunganisha mshirikiano, furaha na uridhi wa kijamii.

Kwa kawaida nalala masaa saba au nane kwa sababu hunihusisha na afya ya utulivu wa mwili na akili. Pia nimewahi kuelezewa kwa kulala na kupumzika ni daraja la nidhamu na afya bora jambo ambalo kweli naliona katika ushirikiano wa mazoezi ya asubuhi na kila mtu akijisikia kuwa na hamasa yake. Pia napenda kulala kwa muda wa kutosha kwa sababu hunihusisha na mafanikio ya kila siku na utulivu wa kijamii.

Mchezo ningependa kujaribu ni kupiga bizi, baharini, kwa sababu usiana na uchunguzi wa kina na manthari ya asili. Pia napenda kujaribu mchezo mpya kwa sababu uniusisha na furaha, afya, na kumbukumbu za kijamii na unisaidia kuhisi mshikamano na dunia ya asili. Kwangu kujaribu mchezo mpya ni alama ya uchunguzi, furaha na mshikamano wa pwani.

Napendelea zaidi kunyoa kwa sababu ya kukuwa nadhifu, kwa sababu hunihusisha na utulivu na heshima ya kijamii. Mara ya kwanza nilipo ona rafiki yangu akijitunza kwa kunyoa mara kwa mara, nilihisi kuwa sura yake ilionekana safi na yenye kujiamini. Na nikajifunza kuwa kunyoa si tu kuhusu mwonekano, bali ni daraja la nidhamu na heshima. Pia napenda kunyoa kwa sababu hunihusisha na faraja ya usafi na hunisaidia kuhisi mshikamano na jamii kila ninapofikiria kunyoa au kuvaa ndevu nahisi kama ni daraja la kuunganisha nidhamu, mtindo na heshima ya kijamii.

Ndiyo, napenda chakula kitamu kwa sababu unipea furaha na kumbukumbu za kifamilia na ladha ya pwani. Jambo ambalo ni laliona kweli ni napo anza kushirikiana katika sherehe za kijamii. Ambapo kuna chakula kitamu na kila mtu huwa ana jisikia furaha. Na pia napenda chakula kitamu kwa sababu uniusisha na utamaduni na kumbukumbu za nyumbani. Na unisaidia kuhisi mshikamano na pamoja na jamii. Na kila napo fikiria chakula kitamu na hisi ni kama ni daraja ambalo, ninaunganisha furaha mshikamano na uridhi wa pwani. Hivyo chakula kitamu ni alama ya furaha mshikamano na ladha ya pwani.